Mimi napenda kuchanganya kusimamia na kusimamiwa. Kuna time napenda kusimamia juu inanipea chance ya ku guide wengine, ku share ideas na kusaidia timu ifike goli yake. Ina feel poa kuona watu waki grow na kazi iki move mbele kupitia teamwork. Lakini pia napenda kusimamiwa juu hapo unajifunza mingi kutoka kwa watu wako na experience, unapata feedback na direction clear. Sioni kama kusimamiwa ni weakness, ni part ya growth, kila role ikona value yake. Ni muhimu sana na kwa kweli ukijua lini you lead na lini you follow. Work inakua smooth na results zinakuja poa sana.

Ndiyo, napenda muziki wajadi kidogo. Muziki wa jadi uko na vibe ya asili kabisa na inafanya unafill connection na roots zako. Ukisikia ngoma za kitamaduni, drums na sauti za wazee, inanipea feeling ya unity na history. Wakati mwingine, napenda kuisikiza nikitaka kuchill au nikitaka kujua culture vizuri. Si kila siku nitaplay, lakini nikiweka kwa right moment in a hit proper. Pia muziki wa jadi hunikumbusha sherehe za nyumbani, harusi na events za kitambo. Vibes zinakuwa very real na kwa kweli ni muziki ambao una maana sana.

Mimi huenda mahali paibada maramoja kwa wiki. Siku yangu ya kwabudu ni jumapili. Napenda kuenda asubui kidogo ili niwe na time ya reflection na kupozi kidogo kutoka kwa haso ya daily life. Wakati mwingine, mimi huenda katikati ya wiki ili nisikie summons na pia kushirikiana na watu wa kanisa. Kuenda mahali paibada pia hunifundisha discipline, patience na humility. Unajifunza kushore respect na kushirikiana na wengine pia.

Mimi, sherehe ninayoipenda zaidi ni harusi. Harusi huwa iko na vibe poa sana. Watu wanakuwa wamevaa fresh, kuna muziki na kila mtu ako na furaha. Napenda vile familia na marafiki tunakutana, tunacheka na tunadance. Pia, tunashare moments za furaha. Bila kusahau, chakula nacho huwa very sweet. Kuanzia pilau, hadi keki. Hakuna stress. Pia, harusi ni sherehe ya upendo na mwanzo mpya. So mood huwa emotional lakini poor. Pia kuna speeches na blessings ambazo humake the event iwe meaningful. Kwa kweli, harusi hunipea good energy Inanifanya niamini kwa love na unity na kila time nikihudhuria na rudi home nikiwa na smile na memories very fresh.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kidogo. Radio inavibe yake tofauti, especially asubuhi au jioni nikichil. Napenda kusikiza redio ya NRG kwa sababu wana muziki mzuri sana na talk shows zao pia hubamba. Hunifanya nisikie connected na watu wengi kwa wakati mmoja. Wale presenters wakipiga stori na Sheng kidogo hunibamba sana, inani-boostia mood pia. Wakati mwingine, nasikiza redio nikiwa nafanya kazi nyepesi ama nikiwa kwa mat. Inasaidia time ipite haraka. Pia, redio hunipatia updates za haraka bila stress ya kuscroll sana kwa simu. Kwa kweli, redio ni classic, simple na bado iko very relevant.

Ndio, mimi napenda kuvaa kofia sana. Kofia inanisaidia kubadilisha look haraka haraka, hata zile siku ambazo sija feel very stylish. Nikivaa kofia, inaongeza swag bila effort nyingi. Pia, kofia inanisaidia kukinga jua liki wakali na inalinda uso na macho yangu. So, ni style na function pamoja. Wakati mwingine, naiva ni kichill tu ama nikitoka short errands. Inanifanya nijisikie comfortable Kunasiku pia naivaa kuhide bad hair day na hiyo ni life saver Kwa kweli, kofia ni accessory simple lakini muhimu inaongeza confidence, inaboost vibe na inanifanya nisikie very ready for the day.

Mimi nasharehekea siku kuu kwa njia simple lakini yenye vibes poa. Mara nyingi napenda kukaa na familia yangu au with my close friends. Tunapika chakula poa na tunashare stories. Kuna muziki inachezwa kidogo, watu wanacheka na mood inakua relaxed bila any pressure. Wakati mwingine, tunaenda kutembelea ndugu ama tunakaa tu nyumbani tuki chill, tuki watch TV na kucheza games kama vile scrabble. Napenda pia kutumia siku kuu kama time ya kupumzika na kushukuru, kureflect mwaka umeenda aje. Sio lazima sherehe kubwa sana, muhimu ni connection na vibe poa. Kwa kweli, siku kuu kwangu ni kuhusu furaha, umoja na kuenjoy the moments bila stress.

Mimi napenda kufanya kazi na team ya mbali kwa njia organized sana. Kwanza, tunatumia tools za communication kama Zoom, teams au WhatsApp groups ili tukae connected. Napanga schedule ya weekly calls au check-ins ili kila mtu ajue exactly kinachoendelea. Wakati mwingine, tunashare files online, Google Docs ama Drive ili kila mtu awe na access na akuwe updated. Napenda pia kuwa active kwenye chats, kushow support au kuanswer questions haraka ili vibe ya teamwork ibaki poa hata kama tuko remote. Pia, coordination ni key kila mtu ajue responsibilities zake, deadlines na next steps. Kwa kweli, working na remote team hufundisha discipline, communication skills na patience.

Mimi nafurahi sana pale mambo ya napoenda right kama project kazini ikikamilika vizuri na team iko happy na piga ka small celebration ndani ya kichwa yangu Pia napenda kufurahi ikija kwa small things kama kushow time na marafiki kucheka na jokes zao au kushow support kwa mtu na kuona wanafurahia Napenda pia muziki, food power au vibe ya nyumbani tu hiyo ina increase happiness yangu Wakati mwingine, napenda reflection kidogo, kuthink goals zangu zinavyo shika position, unajisikia uko satisfied na motivated. Hii inafanya pia ni kuwe very happy. Kwa kweli, happiness kwangu ni mix ya achievements, bonding na moments simple za daily life.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni sana. Mara nyingi napenda kuona watu wa kileta views zao juu ya topics mbali mbali, inakuwa interesting kuona perspective ya watu tofauti. Wakati mwingine, napiga smiles kwa funny comments ama memes na hii inafanya nikuwe very chill. Pia, napenda kuona constructive criticism, inanifundisha kunasa ideas mpya na kuimprove mambo. Lakini napenda kuwa kiafu kidogo. Si lazima kusoma kila comment poisonous. Lakini lazima uchague vibes poor. Kwa kweli, reading online comments unifundisha tolerance, understanding na patience kidogo. Na mara nyingine uboost knowledge yangu na connectivity na watu wengine duniani.

Mimi napenda kuvua nguo mara mbili kwa wiki. Si lazima kila siku, lakini napanga schedule ili nguo zangu zikuwe fresh na ready kuvaa. Nikivua, napanga items pamoja, shirts and pants, ili mchakato uwe fast na hassle-free. Wakati mwingine, napenda kutumia machine, lakini siku nyingine, napenda kushow manual kwa kitu kidogo na inakua therapeutic kidogo. Pia, napenda kuhakikisha nguo zinakauka poa, nikiwa outside au kwa hanga. Fresh air inafanya zinukie vizuri. Kwa kweli, laundry ni routine ya daily life, lakini ni satisfaction kuona ngozangu zikiwa clean, organized na ready kwa wiki mzima.

Mimi na sherehekea birthday yangu kwa vibes poa na watu wangu wakaribu. Mara nyingi, napenda kuchill na familia na marafiki zangu, tukicheka, tukiongea stories na kushow love. Kuna kuanga na keki na snacks poa na muziki kidogo ili vibe iwe lively. Wakati mwingine, napenda kuenda outside kidogo, maybe picnic au small outing, inaburudisha na kunifanya nijisikie special. Pia napenda kushow appreciation kwa watu waliokuwa waki ni support mwaka mzima na hiyo inaniburudisha sana. Si lazima sherehe ikue kubwa sana ila mood inakuwa poa na memory inabakia kuwa very fresh.

Mimi napenda kuzungumza kuhusu siasa kidogo. Si kila time, lakini mara nyingine napenda kushow views zangu na pia napenda kusikiliza perspectives za watu wengine. Siasa ni interesting kwa sababu inahusu maisha ya kila siku, decisions na rules zinazo tufanya tuendelee mbele. Wakati mwingine, nifan kudiscuss policies, elections na events zinazo tokea na kuanalyze effects kwa community yetu na sisi vijana. Napenda pia kuchil na marafiki au online tukicheka na kubash ideas, lakini nipoa kufanya discussion enye iko respectful. Kwa kweli, kuzungumza siasa kuna nifundisha critical thinking, tolerance na awareness ya dunia na kuna saidia kujua rights na responsibilities zangu kama citizen.

Mimi napenda kufanya mambo mengi sana na marafiki zangu. Mara nyingi, tunacheka sana tukiongea stories na jokes, hiyo utuburudisha na kufanya to feel very relaxed. Wakati mwingine tunacheza games, maybe football, table tennis ama video games. Inakua bonding na competitive kidogo. Pia napenda tu kuchill, tukikaa somewhere cozy, tukisikia muziki, tukishare ideas na plans za maisha yetu. Wengine, tunapenda kwenda shopping au kuexplore places mpya pamoja. Hiyo inaburudisha na pia ina build memories mingi. Kwa kweli, time na marafiki ni therapy fulani, inafanya stress ipite, mood ikaze na unajisikia happy and connected with them.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa njia rahisi na style poa Kwanza, napenda kuwa friendly na open, na show smile na positive attitude ili watu wawe comfortable kuni approach. Maranyingi, nacheki kidogo na kwanza conversations juu ya random topics, maybe school, kazi au hobbies ili kubreak the ice. Nikiona interests zetu zina match, tunanza kuchat zaidi, tukicheka, tukishare stories na experiences. Pia napenda kuwa respectful na kuwasikiliza. Si lazima kushow opinion tu, lazima nijue perspective ya wengine. Wakati mwengine, tunafanya small activities together, maybe coffee ama small outing, hii inabuild connections zaidi. Kwa kweli, kufanya marafiki wapya ni mix ya being open, kind na proactive.

Mimi napenda kudhamini mafanikio ya binafsi kazini. Kwa mfano, nikimaliza project kubwa vizuri au nikiona idea yangu imetokea poa, hiyo hunipa satisfaction sana. Pia napenda pale napo show leadership kidogo kusaidia wenzangu kufanya kazi vizuri au pale feedback nzuri inakuja kutoka kwa boss au colleagues. Hiyo inaboost confidence yangu. Wakati mwingine, simple things kama kumaliza task kwa time au kushow creativity kwenye solution, hufundisha discipline na pride. Kwa kweli, mafanikio haya hunisaidia kujua progress yangu, kunifundisha persistence na patience, na hunifanya nijisikie appreciated kazini.

Mimi napenda kutumia mapumziko kazi ni kwanjia kadhaa. Kwanza, napiga chill kidogo ni kinywa chai au maji, ili nipate nguvu ya kuendelea na kazi bila stress. Wakati mwingine, nascroll kwa simu yangu kidogo ni kiangalia memes au social media na pia kuongea na marafiki kidogo. Inafanya ni baki kuwa fresh. Pia, napenda kuchat na colleagues wangu kidogo, tukicheka na kubash stories. Hiyo ina build bonding na team vibes. Mara nyingine napenda kutumia time kidogo kureflect juu ya tasks zangu na kupanga my next steps ili afternoon iende smooth. Kwa kweli mapumziko kazini ni about recharging, kurelax na kumaintain focus, energy na mood power.

Mimi napenda kusaidia community yangu. Kwanza, napenda kushow support kwa neighbors ama watu walio na needs fulani. Maybe kusaidia na chores, kubeba items, au kushare info muhimu. Wakati mwingine, napenda kushow time yangu. Niki volunteer kwa activities za community kama cleaning, awareness campaigns, au projects ndogo za ma youth. Pia napenda kushow advice au kumental some kids au pia wenzangu kuwashow skills zangu ili wawena direction. Wakati mwingine napenda kudonete kitu kidogo labda nguo au vitabu au pesa tuki dogo. Si lazima kiwe kubwa ila ni gesture ya kusaidia. Kwa kweli kusaidia community ina build bonds inafanya ni feel connected na environment na unifundisha empathy na patience.

Mimi nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia poa na friendly. Kwanza kabisa, nawapa warm welcome, nawaonyesha hawako solo na wako safe kwa timu yangu. Pia napenda ku introduce wengine ili wajue faces na wajisikie part of the group haraka. Pia nawasaidia kuelewa mazingira ya kazi, rules na vile mambo hufanyika bila pressure mingi. Wakati mwingine, napiga stori nao kidogo kuwauliza wanatoka wapi au wanapenda nini ili kuvunja barafu. Nikiona wanachanganyikiwa nakuwa ready kuwasaidia au kuwaelekeza kwa kweli ili wajisikie nyumbani.

Napenda sana kupiga picha. Kwangu mimi, photography ninjia pua ya kukapcha moments. Ukipiga picha vizuri, unahifathi story, iwe ni hangout na mabeshte, sunset poa, ama daily life tu ya mtaa. Napenda sana street photography, ju inanipa chance ya kuona life vile iko, raw and real. Pia kupiga picha unifanya ni relax ni kama therapy fulani. Nikishika kamera, mawazo mob hupotea na baki kufokas na angle, mwanga na timing. Siku hizi, simu kali pia hua na camera mzuri sana. So, sihitaji camera expensive. Plus, kushare picha online hunisaidia kuconnect na watu wangu.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda sana ni prison break. 'Show' hiyo hukua moto sana. Ile story ya Michael Schofield ni crazy. Jamaa ako sharp kupita kawaida Kila movie yake iko calculated kama chess Unaanza episode moja unasema moja tu, alafu unapata ume binge watch hadi usiku umeisha Ju suspense yenye iko kwa hiyo kipindi iko next level Kila episode kuna plot twist inakushow things si vile ulifikiria Pia, napenda karakters wako real, kuna pressure, stress na survival mode kila time. T-bag hata kama ni villian, ananifanya nipende hiyo show kabisa Prison break inanifundisha kuwa, planning ni very important.

Ndiyo, nishawahi kwenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa experience poa sana. Kuingia tu unafeel ni kama uko world ingine, kila kitu iko creative na tofauti. Kuna zile paintings zinakuonyesha emotions deep sana. Unajiuliza msanii alikuwa anafeel nini wakati alikuwa anachora hiyo kazi. Kuna pia sculptures na picha ambazo zinakuonyesha life from a different angle. Unatembea pole pole, unachill, ukichunguza details kama boss. Mara nyingine naenda na mabeshte, tunapiga story kidogo lakini pia tuna angalia picha zaidi than kupiga story. Ile vibe iko huko ni calm lakini inspiring. Pia inanipa ideas mpya na motivation. Honestly, maonyesho ya sanaa si tu kuangalia vitu lakini pia inanisaidia ku-connect na creativity.

Juisi ya matunda ni nayopenda sana ni ya maembe, especially yale enye ya kofresh na ya meblendiwa poa.` Maembe ya kiwa ripe vizuri, juisi yake huwa tamu, lakini si tamu kupita kiasi. Taste yake iko just okay. Nikiweka barafu kidogo ama nikiongeza chungwa kidogo, hiyo kombo huwa faya kabisa. Asubuhi ama mchana nikiwa nimechoka, glasi moja inanipa nguvu fresh na ninakua niko very energized. Niki wa home, napenda kujiblendia mwenyewe juu ninajua hakuna preservatives na ninzuri kwa afya yangu. Mara nyingine huwa nongeza passion fruits au carrot kidogo ili ni shake flavor isiwe boring.

Kitu ningependa kujifunza kipya ni kuongea French vizuri na pia skills kidogo za tech kama digital marketing. French inanivutia juu ni lugha smart sana na inaweza kufungua opportunities mingi, especially kwa kazi na kutravel. Ni lugha nikiimaster itaongeza value yangu kabisa. Pia, tech skills ziko ni muhimu sana sikuizi. Digital marketing iko na vitu mob sana kama social media, ads na content creation. Hizi skills ninaweza kutumia nikiwa popote. Kwa hivo, nikiwa nazo nitakua flexible na pia sitakosa hustle.

Kinywaji cha baridi ninachopenda sana ni cock baridi. Ile imekaa kwa friji ikatoka na barafu. Manzee, hiyo ni life saver kabisaa. Especially wakati wa jua kali ama baada ya kazi ndefu, cock hunibamba sana. Sipendi ikiwa imepoa kidogo tu. Lazima iwe cold proper. Hadi ile sauti ya psss! Ikifunguliwa, inanibamba mood. Kuna vile cock hunirefresh haraka. Ninakunywa glasi moja na ninasikia nguvu zinarudi pole pole Hata nikikaa na marafiki, Lazima cock iwe juu ya meza.

Mimi napenda kujitunza kwa njia poa. Kwanza, napanga muda wa kupumzika. Unajua stress inavuruga vibes na mood. So, napiga some deep breaths na nachilL kidogo. Pia, napenda kula vizuri, especially fruits na veggies. Pia, nakula snacks poa, lakini mimi huavoid junk kila time. Unajua lazima body ipewe care yake. Mara nyingine, napiga exercise kidogo, maybe jogging, kuendesha baiskeli au stretching. Hiyo, hunisaidia kuwa active na fresh. Pia, napenda kutunza hygiene yangu, kuoga vizuri, kumaintain hair na nails zangu pia.

Ndiyo, mimi napenda sana kutumia mitandao ya kijamii, aka social media. Kwa mfano, napenda kucheck X na Instagram, kuona updates za marafiki, stories na memes za kunifurahisha. Pia, napenda kushow support kwa friends na kulike posts zao. Hii ina build connection poa. Mara nyingine, napenda kutumia social media kwa kazi au shule, kusearch info, kushare ideas na kuonyesha creativity kidogo. Lakini napanga time vizuri. Si lazima nishinde mtandaoni non-stop. Unajua inaweza kuleta distraction au stress.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu sana. Kwangu mimi, chakula kitamu ni kile unakula unajisikia happy na satisfied. Sio tu full belly, napenda chakula chenye kikona test yenye iko top. For example, snacks kama samaki choma au chips na stew, ama chakula cha homemade kama ugali na skuma wiki, hiyo ni life kwangu. Mara nyingine, napenda kutry recipes mpya, Unajua vibe ya kuexplore flavors tofauti nifan sana.

Mimi napenda kufanya mambo tofauti kidogo wakati wa jua kali. Kwanza, mimi hupenda kuchill chini ya shed ama kuingia indoors mahali ambapo hakuna joto jingi sana. Pia, napenda kunywa maji baridi sana au coke baridi juu unajua hydration ni key ili nisikuwe na heat fatigue. Mara nyingine, napenda kusikiza mziki au podcast huku nikilala chini ya fan au AC. Hii hufanya mood yangu iburudike. Kama nikona marafiki, tutachill tu tukicheka tukiexchange stories na labda kuenda hata swimming kidogo. Pia napenda kuvaa light clothes kwa sababu ninaweka comfort na style together. Kwa kweli, wakati wa jua, lazima uwe na strict choices kama hydration, shade na relaxation ili vibes zibaki kuwa poa na energy yangu ibaki kuwa high.

Mimi na hifadhi pesa kwa style powa na yenye iko organize. Kwanza, napanga bajeti yangu ya kila mwezi, najua kiasigani kinaingia na kiasigani kinatoka. Unajua bila plan, pesa hupotea tu. Pia, nikona a separate small bank account yenye ninaweka pesa zangu za ku save. Pia, napenda kweka goal kwa kila saving. Kama kununua kitu flani, kutravel ama emergency fund. Hiyo hunisaidia na disipline ya pesa. Pia nikiona nina spend too much, ninapika pause kidogo.

Hapana, sina talent ya kuimba. Lakini, napenda sana kusikiliza watu wakiimba. Especially live performances. Unajua energy na passion wanayo ni inspiring sana. Mara nyingine, na show support kwa marafiki wa kiimba, huwa na wapigia makofi na kucheer. Unajua vibe inakuwa very fun. Pia, napenda kutry kidogo nyumbani kusing along kwa nyimbo ambazo nazipenda. Labda ni karaoke style lakini si official performance. Hii huniburudisha sana.

Ndiyo, nishawaikwenda kwenye tamasha la muziki na nilipenda hiyo experience sana. Ukifika tuu, vibe ni different kabisa, watu wana cheer, lights kwa stage ziko fiti na speakers zina blast heavy sound. Energy inakua iko juu sana. Mara kwanza, nilikuwa shook kidogo, juu unajua crowd ni kubwa na hype ni intense, lakini badae nilikuwa napiga full enjoyment. Napenda kuwatch live performances, especially wale artists ninapenda Unajua passion yao na moves zina ni inspire sana.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi pia. Kwangu mimi, ni njia ya kuexpress creativity na kurelax pia. Nikipiga brush kwenye paper au canvas, mood yangu hubadilika na inakuwa poa na stress zangu zinapotea. Mara nyingine, napenda kutry rangi tofauti namix vibes kidogo, unajua vibes inakuwa fresh na picha yangu inakuwa unique. Pia, napenda kuchora scenery, characters ama simple designs. Unajua lines na colors zinanipa satisfaction. Mimi si pro lakini huwa najaribu sana.

Mimi napenda kupunguza matumizi ya plastiki kwa sababu napenda mazingira yangu yawe safi. Kwanza, napenda kutumia reusable bags ninapokuwa shopping. Unajua sio lazima nitumie plastic bag. Pia, napenda kubeba water bottle yangu na si kununua plastic bottles kila time. Manze hiyo ni way ya kusave pesa na pia kukeep my environment clean. Mara zingine napenda ku reuse containers na boxes kwa storage sio kutupa kila kitu Unajua small things ndo zikona impact kubwa sana Napanga pia kwa avoid plastic straws na disposable items Badala yake nitumie zile straws zimetengenezwa na steel ama glass.

Mimi napendelea mazingira ambayo ni safi, organized in a good lighting, kwa sababu hiyo inanisaidia kuwa productive. Napenda pia vibe iwe friendly, wenzangu wawe cooperative na supportive. Manze, timu wakikua smooth, hakuta kwa na stress unnecessary. Mara nyingine, napenda environment iwe flexible, ambapo unaweza kuchill kidogo wakati unahitaji break, na kuwe na spots za kupick ideas au brainstorming. Muziki light ama silence pia inakuwa poa sana.

Ndiyo, huwa nafanya shopping kwa kutumia simu yangu. Mara nyingi natumia apps kama Jumia na Killmall kuorder. Na zinanipa various options na ninachagua vitu ambavyo ninataka. Pia napenda kucompare prizes na reviews kabla ya kununua. Unajua si lazima kupoteza pesa. Mara nyingine napenda kutrack delivery na updates vile vile na panga bajeti before shopping ili nisikwe nina spend sana. Napenda kuorder vitu kama food, snacks au small things kama nguo online na ni convenient sana especially nikiwa niko busy ama sina time ya kuenda dukani.

Mimi napenda sanaa ya visual arts, especially ile ya colorful na creative. Kwa mfano, napenda painting na drawing kwa sababu ni my vibe. Hapo unaweza kuexpress ideas zako kwa colors na lines. Napenda scenery na abstract designs pia. Mara nyingine, napenda kuexplore digital art, kuuse apps ama tablets kudesign stuff. Vibe ni modern na interactive pia. Napenda kuwatch exhibitions na galleries kuona kazi ya artists wengine unajua hapo unakua very much inspired.

Mi na jistawisha wakati walikizo in a very organized way. Kwanza, napanga agenda kidogo, unajua hakuna stress, lakini napanga sports za kufizit, marafiki au familia tukichil, na activities kama kurelax, kutravel, au simple hangout sports. Pia, napenda kupack essentials power kama clothes, sunscreen, water bottle na gadgets, vibes pia zinakuwa juu na smooth. Mara nyingine, napanga mood board au list ya activities kwa sababu mimi hupenda kufanya a lot of activities wakati walikizo.

Mimi nashugulikia kazi za dharura kwa kupiga priority, huwa naanzia zile important and urgent tasks. Unajua si kila kitu lazima ufanye at once, mazee focus ni key, napanga steps poa, ili mind yangu ikue clear na nikue nafanya kazi effectively. Pia, napenda kuwa alert and flexible, unajua emergencies zinakuja anytime. So, lazima ukue ready kuswitch strategy haraka. Napenda kucommunicate poa na timu yangu, maze support inafaa kuwa strong ndo kila mtu ajue role yake.

Mimi napendelea upepo kuliko AC Kwangu mimi napenda fresh air ambayo ni natural, na mara nyingi napenda kufungua dirisha zangu pale wa ofisi au nyumbani. Hii hufanya mudi yangu ikue energized. Pia upepo unapiga energy tofauti kuliko AC unajua si artificial, na comfort pia ni natural. Nikitaka chill zaidi, napiga fan poa kidogo, Unajua circulation ipo smooth na body ina kwa cool Lakini kama joto ni kali sana, AC ni backup plan Manze, backup is always ready Kwa kweli, upepo kwangu ni balance ya comfort, natural vibes na very fresh energy.

Mimi nimepata experience moja ya kushangaza sana ambayo bado mimi ninakumbuka hadi leo. Nilikuwa nimeenda road trip na marafiki zangu, tukadrive mtaa wa mbali, halafu tukapatana na unexpected road block. Bridge ilikuwa imefungwa kwa sababu ilikuwa under repair. Tulikuwa tumetense, hatukwa tunajua tupitie wapi na tulikuwa tumepanik kidogo. Lakini, after a few minutes tulipatana na local guide aka to show an alternative route na tulifika destination yetu safe maze. Hiyo experience ilikuwa funny, scary na exciting.

Mimi na shughulikia mgogoro na mtu kwa njia yenye iko calm. Kwanza, napenda kustay calm. Unajua si lazima kupanick au kureact haraka. Mimi huweka emotions zangu under control. Kisha, najaribu kuelewa perspective ya mtu mwingine. Unajua communication ni key. Baada ya hiyo, napenda kucommunicate kwa respect na kuwa clear. Igawa points zangu bila kushout au kuattack mtu. Unajua dialog ni a way to solve. Mara nyingine, napenda kuuliza maswali kidogo ili kuclarify mahali ambapo sijalewa.

Ndiyo, napenda kulacha kulacha haraka. Mara nyingi, mimi hununua fast food wakati niko busy au siku za stress kwa sababu ni convenient. Pizza, burgers, fries na fried chicken ni top picks zangu. Pia napenda kuexplore flavors mpya, unajua kila restaurant au outlet ina style yake na ninapenda ku compare taste na quality. Nikila fast food na marafiki au familia huwa na furahia sana pia. Lakini napanga balance na healthy meals, unajua consistency ni key manze na mwili wangu unafaa kukua healthy.

Mimi hupiga picha mara nyingi. Kwa mfano, nikiona moment special na marafiki au familia napiga picha ili niweke memories. Unajua photos ni a way of kucapture happiness na small joys. Mara nyingine napenda kupiga scenery, nature spots ama city views. Unajua vibe ipo chill na pia ninafurahia nikiangalia back to those memories. Pia napenda kuexperiment na angles na lighting, mazee nafaa kuwa creative.

Mimi na hifadhi vitu vyangu vya dhamani. Napenda kuziweka vitu vyangu vya muhimu kama simu, laptop na documents za kazi ama shule kwenye safe spots. Unajua security ni key na hiyo inagurantee my peace of mind. Mara nyingine napenda kutumia locker au bag yenye lock pale nikiwa outside ndo vitu zangu zisipotee. Pia napenda kuorganize valuables zangu vizuri maze kila kitu kiko na place yake. Unajua ni time saving na efficiency ipo high. Ni kifadhi vitu vyangu vyenye ziko na sentimental value kama photos au gifts kutoka kwa marafiki na familia. Napiga care ili ziwe safe ndo nisipoteze memories zangu.

Ndio, mimi nawafahamu majirani zangu. Napenda kuwa na relationship nzuri na majirani zangu, unajua communication ni key na pia tutaishi kwa amani. Mara nyingine, tunashare small talks pale tunapokutana ama kucheck up on each other about life kidogo. Unajua, community itakuwa active na friendly. Pia, napenda kusaidiana pale kuna need, kama kulend items, kuwatch houses pale mtu yupo out au kusaidia kubabysit watoto wanapocheza. Unajua, neighbors tukirelate vizuri, mood itakuwa positive na itabring sense of safety kwa neighborhood yetu.

Mimi na shugulikia afya yangu kwa njia nyingi. Kwanza, napiga exercise mara kwa mara kama jogging, stretching, au simple workouts na yoga, ndo mwili wangu ubaki kuwa active na muscles zangu ziwe strong. Pia, napanga healthy meals. Mara nyingi, nakula fruits, veggies na proteins ndo nutrition yangu imeet my body requirements. Pia, nakunywa maji kwa wingi kwa sababu hydration ni essential na ninapunguza kula junk food. Hii inafanya ni kuwe strong. Pia, napenda kulala saa nane kwa kila siku. Unajua recovery ni important na inafanya akili yangu i-rest. Mara nyingine huwa neenda kupiga checkups kidogo juu unajua prevention is better than cure.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa njia mbali mbali. Kwanza, napenda kuanalyze the situation, unajua kila change ina reason yake, na kama ninaelewa the goal, inafanya niwe focused. Mara nyingi, napanga steps za kuadapt, unajua hakuna stress necessary, na workflow inakuwa smooth. Pia, napenda kucommunicate na timu yangu. Manze support ni muhimu na inaleta key ideas zenye ziko fresh na tunapunguza confusion. Nikiona challenges pia, ninapiga problem solving mindset with my team na huwa tunapata suluhisho.

Mimi nafurahia sana nikiona maendeleo katika jamii yangu. Kwanza, napenda kuona elimu ikiendelea, unajua shule na training centers ziko accessible kwa wote, hii inafanya youth wakuwe empowered. Pia, napenda healthcare ikiwa poa, hospitali na kliniki ziwe available kwa kila mtu, na pia zikuwe affordable. Kwasababu, well-being ni priority ya community ili iwe strong. Pia napenda infrastructure ikamilike, kukue na barabara nzuri, maji na stima pia.

Mimi ni mtu wa kwa muka mapema kwa sababu napenda kwanza siku yangu ni kiwa fresh. Unajua morning ipo calm na energy yangu inakua very high. Pia mara nyingi napiga routine kidogo, kucheck emails, kuplan my day na kufanyia small exercises kwa nyumba ndo ni kue active and ready for the day. Hii inafanya productivity yangu ikue juu. Pia napenda kuenjoy the fresh air ya morning, unajua nature ipo silent na inafanya akili yangu ikue relaxed. Nikiamka mapema, napata time ya hobbies, breakfast poa, organizing my plans without stress, na ndipo, ninajua siku yangu itakuwa poa sana.

Mimi napenda kutumia njia za usafiri ambazo ni convenient kwa daily life. Mara nyingi, napenda kutumia nganya au matatu au pia bodaboda pale ninapoenda kazi au shule. Ni fast na pia budget ni friendly. Nikisha piga root hiyo, mood iko calm na pia nafurahia kuingia kazini mapema. Pia, mara nyingi nikienda shopping ninatumia gari ya binamu yangu.

Kusema ukweli, mimi hua siendi maktaba ni kila siku, lakini huwa na jitahidi kufika angalau mara moja kwa wiki. Lakini siku hizi kuna teknolojia, kwa hivyo huwa nina access maktaba online. Lakini nikipata time, maktaba ni spot poa sana, huko hakuna kelele na akili inakua sharp na focus inaingia tu naturally. Sometimes naenda kusoma vitabu, other times ni kurevise notes ama kufanya research kidogo. Vibe ya maktaba hufanya nijipange na nijipe pressure poa na kufanya kitu meaningful.

Nikijipata kazini na nimekwama ama nahitaji msaada. Siwezi kaa kimia eti nijisolvie kila kitu. Kwanza, mimi hujiambia hakuna kujiona mjanja sana. So, nauliza any colleagues wangu, wenye wako karibu, tunaungea one on one na wananipatia suluhisho. Kama bado sijaelewa, mimi huenda kwa supervisor ama mtu wa kona experience zaidi na nimemekishwa nimejaribu my effort kwanza, ju sipendi kuliza bila kujaribu. Pia, napenda kusikiza kinli na kwandika points muhimu ndio nisirudie kosa. Mwisho, mimi hushukuru wase ambao wamenisaidia, ju kesho ineza kuwa ni mimi na save mwingine.

Zana za dijiti natumia daily ni mob kidogo juu kila kitu sai iko online. Kwanza kabisa ni simu. Hiyo ni must. Hapo ndio kuna WhatsApp ya kuwasiliana, emails za kazi na kidogo social media ya kucatch up. Pia natumia laptop mara nyingi, especially kwa kazi serious kama kuandika, kufanya research ama kuorganize vitu zangu poa. Pia kuna Google tools kama Google Drive na Calendar, hizi hunisaidia kukeep up na files zangu, kuziweka safe na kuzipanga bila kusahau. Notes app pia nayo iko very handy, ideas ziki come tu randomly, si lazima ni andike kwa kitabu, ni kuziandika tu hapo kwa notebook yangu ya simu, na siwezi kusahau calculator na alarm. Zinaniokolea sana kwa small, small things. Basically, hizi tools zinafanya niwe organized, nitembee siku poa na nisibaki nyuma.

Ndiyo, napenda kulima bustani kiasi, not on a professional level lakini. Mimi naenjoy sana kuona mimea ikigrow polepole juu ya effort yangu. Ninapopanda vitu kama mboga ama maua, ninafeel nimeconnect na nature, stress ina reduce mbaya, na nikama therapy ya bure. Pia, kulima hunifundisha patience juu huwezi kuforce mimea ikue haraka. Unangoja tu, unazimwagilia maji, unatoa magugu, alafu unangoja zimee tu na ukivuna kitu ulichopanda mwenyewe, satisfaction yake ni tofauti kabisa na inanifurahisha.

Namkumbuka mwalimu mmoja kutoka shule yangu ya upili. Alikuwa ananifundisha kiswahili. Huyo mse alikuwa na vibe yake. Alikuwa very strict lakini caring sana. Alikuwa anaingia class na energy. Anafanya watu ambao hawapendi somo, waanze kupenda tu kiswahili. Alikuwa anajua kuhandle students. Hakuna mchezo lakini, pia haku kukua na pressure. Alinitia nidhamu na kunifundisha kujiamini nikiongea mbele ya watu. Kila nilichofanya kitu poa, alikuwa ni reward. Hiyo iliku inani boost ya morali yangu. Mpaka leo, bado nakumbuka advice zake kuhusu life na masomu. Honestly, walimu kama hao, wanakuacha na mark kwa maisha, si tu kwa darasa.

Mimi nikosamwea katiki dogo, si mtu wa kuchelewa sana na si extreme kuwahi pia. Kwanza, napanga time yangu poa, unajua deadlines na appointment ni lazima nishike. Lakini reality ni kwamba, life hubadilika, traffic au kitu kingine kinaweza kudilayi kidogo, so lazima uwe flexible. Ni kihitaji kumake it on time, mimi huamka mapema, kutravel mapema, na kuset reminders kwenye simu au kalenda, ndio nifike kwenye nilikuwa nenda mapema. Pia, nikisha kwa busy sana, mimi huprioritize mambo muhimu kwanza, ndo ni avoid stress ya kuchelewa. Kwa style yangu, niko consistent na napenda kuwa reliable.

Kusubiri kwenye mstari ni experience yenye mixed feelings. Kwanza, lazima niwe patient, siwezi rush kitu, na hiyo inaweza kuwa stressful kidogo. Watu wengine karibu yangu wanacheka au kuzungumza juu ya mambo madogo madogo, na hiyo inaweza kufanya muda udumu pole pole. Pia, nikichelewa au mstari ni mrefu, mimi huwanza kusikiza muziki au kuscroll kwenye simu yangu ili muda upite haraka. Pia nikiona wengine wanajivinjari kidogo, mimi huwajoin tu na chat na hivo mstari huonekani mbaya sana.

Kwanza, mimi huanza na list ya tasks ambazo nimezipatia priority ya juu. Hii inasaidia kutopoteza time juu ya vitu visivyo important. Mimi huangalia timeline ya kazi, ku set reminders kwenye simu au kalenda, hivyo siwezi ku miss any deadline. Pia, mimi hujaribu ku avoid distractions kama simu ama social media wakati niko full focus. Nikisha kamilisha task moja, mimi huenda kwa the next immediately ili nisiblock workflow. Na pia na make sure nimepumzika kidogo katikati ya tasks ndio productivity yangu ikue juu with less stress.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti. Kwanza ni fast, kila kitu kina update instantly. Unajua dunia inabadilika kila second. Pia, mtandaoni ni interactive, unaweza comment, kushare ama kucheck trending topics kwa real time. Hii inafanya news iwe fresh na interesting. Gazeti ni classic, lakini online news ni flexible. You can read anywhere, anytime, hata kwenye matatu ama waiting line. Mwisho kwa style yangu, habari mtandaoni ni convenient, fast na inafanya niko updated bila hassle yoyote.

Mimi natumia kompyuta yangu zaidi kwa kazi yangu. Pia ni tool muhimu sana kwa research, kutype reports na kuorganize files zangu zote poa. Pia mimi hutumia kompyuta yangu kukonect na people, kutumia emails na sometimes video calls kwa Zoom. Pia natumia kompita kwa kusoma, kuna online courses na tutorials ambazo mimi hufanya ili nijifundishe skills mpia kila saa. Entertainment kidogo pia, ipo kama YouTube na Netflix Hivyo, downtime ikopoa na pia siwezi sahau social media ni platform ya kucheck trends na updates na kompyuta yangu ninaipenda sana I can't afford to lose it.

Mimi napenda mwezi wa disemba zaidi. Vibe yake ni unique kabisa, kwanza tunakuanga in a festive mood, watu wanapanga parties, family gathering, na decorations ziko everywhere. Pia, shule na kazi huwa zinakuanga zimeisha na tuko break. Mimi napenda pia jinsi wetha inakua fresh kidogo, si joto sana na si baridi sana. Hii inakua perfect kwa kuchil nje au indoor activities. Pia, chakula na treats za festive period ni a plus Unajua taste ipo special, kunakuanga na keki, sweets na stuff zingine December pia inakua mwezi wa reflection na planning for the next year So, ninapata chance ya kufikiria goals zangu na kuappreciate achievements zangu zenye nimefanya mwaka uliopita.

Maranyingi weekendi napenda kuchil na kurecharge nikiwa peke yangu. Pia napenda kuhangout na marafiki zangu, tunacheki movies, au pia tunacheza games. Lakini tena napenda kutumia time yangu na familia kwa sababu familia ni kitu cha maana sana. Tunapanga small lunch ama dina na kukachap about life stories Nikiona muda uko free napenda kufanya exercises kidogo kama kutembea nje au kufika kwa gym Pia napenda kuexplore new hobbies wakati niko free during the weekend.